Harufu ninaipenda zaidi ni harufu ya chakula kipia kinapopikwa hasa chapati au chai ya moto. Harufu hii unifanya nijisikie njaa furaha kumbukumbu mzuri za nyumbani. Harufu ya tangawizi kwenye chai pia inapendeza na kumpa mtu hamu ya kunya chai ile pia napenda harufu ya maua kwa sababu ni laini na hutuliza akili inanifanya nijisikie kuru na mwenye amani Wakati mwingine napenda harufu ya mvua inaponyesha harufu ya udongo baada ya mvua Harufu hii hunikumbusha mazingira ya asili na kunipa utulivu wa moyo Pia ninapenda harufu ya marashi Ninapenda maraina mbalimbali za marashi Ninapenda kuchanganya harufu za marashi zenye mvuto wa matunda Hili hunipendeza sana na kunifanya ninukie vizuri sana na.

Ndiyo, napenda maua kama mwanarika, napenda maua kwa sababu kathaa ambazo ni muhimu. Kwanza, maua unifanya ni jisikie furaha na mtulivu kwa sababu ya narangi nzuri na harufu ya kuvutia. Nikiona maua, mawazo yangu hutulia na moyo wangu hujaa amani. Pili, maua hupamba mazingira ya napufunikwa bustani, bustanini, nyumbani au shuleni, hufanya sehemu ionekani safi na yenye kuvutia na yenye uhai. Kama mwanarika, napenda mazingira mazuri kwa sababu hunipa hamasa ya kusoma na kufanya kazi vizuri. Tatu, maua hutumika kuonyesha hisia kwa mfano mtu akimpa mwingine maua huonyesha upendo, heshima na shukrani. Hii hunifundisha kuwa maua si pambo tu bali pia ya na ujumbe muhimu katika maisha ya jamii. Mwisho, maua hunifundisha kudhamini mazingira ya asili. Nikiyapenda maua ninajifunza pia kuyatunza na kuyalinda mazingira yanayoya zunguka maua.

La, sijawahi kusafiri kwa ndege lakini ningependa sana kusafiri kutumia ndege. Kama mwanarika kusafiri kwa ndege ni jambo linalonivutia kwa sababu ni njia ni njia ya haraka na ya kisasa ya usafiri Nadhani ni uzoefu wa pekee kuona dunia kutoka juu angani. Kutazama mawingu na madhari tofauti kupitia dirisha la ndege litafaa sana. Pia, ningependa kusafiri kwa ndege ili nifike sehemu mbalimbali, ambazo ni vigumu kufika kwa gari au basi. Kusafiri kwa ndege kungenifanya niweze kutembea nchi na miji mingine. Kujifunza tamaduni mpya na kukutana na watu tofauti hili lingeongeza maarifa yangu na kunipanua kimawazo. Zaidi ya hayo, kusafiri kwa ndege kungekuwa ndoto kutimia kwangu kwa sababu ni ishara ya maendeleo na mafanikio maishani mwangu. Ningejisikia furaha na fahari kupata nafasi ya kutumia usafiri huo. Kwa ujumla, ingawa sijawahi kusafiri kwa ndege nina matumaini kuwa siku moja nitapata fursa hiyo ya kufurahia uzoefu wake kikamilifu.

Kazini nakutana na changamoto mbalimbali kama mwanarika, kwanza mizigo mkubwa wa kazi ni changamoto kuu, hasa wakati kazi ni nyingi na muda ni mchache. Hali hii hunifanya nijisikie kuchoka na wakati mwingine hupunguza ufanisi wangu. Pili, shinikizo la kufikia malengo ni changamoto nyingine. Wakati mwingine, napewa malengo magumu ambayo yanahitaji juhudi kubwa ili kutimiza. Jambo linaloweza kusababisha msongo wa mawazo. Tatu, mawasiliano kazini yanakuwa changamoto, kutoelewana kati ya wafanyi kazi au kati ya mfanyi kazi na msimamizi, kunaweza kuathiri kazi na mahusiano kazini Nne, teknolojia na mabadiliko ya kazi. Wakati mwingine, kuna mifumo mipya au mbinu mpya za kazi, ambazo zinahitajika kujifunza kwa haraka. Jambo linaloweza kuwa gumu mwanzoni Mwisho kusawazisha kazi na maisha binafsi ni changamoto kubwa, kupata muda wa kupumzika, familia na kujitunza wakati kazi ina mahitaji mingi si rahisi, hata hivyo changamoto hizi zina hunifundisha uvumilivu, nidhamu na namna ya kuboresha ujuzi wangu kazini.

Kama mwanarika, tundalangu la kupendezwa ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kumeza na yenye nguvu mwilini. Ndizi hunipa ni shati haraka na hasaa wakati ni na shughuli nyingi au michezo ya mwili. Zaidi ya hiyo, ndizi ni nzuri kiafya kwa sababu ina vitamini na potasiamu, inayosaidia moyo na misuli kufanya kazi vizuri. Napenda pia ndizi kwa sababu ni rahisi kubeba au kula popote kule, shuleni, nyumbani, shambani au wakati wakusafiri. Kwa upande wa ladha, napenda ndizi kwa sababu ni laini na tamu na inaweza kuliwa pkeyake kulinganishwa na vyakula vingine kama vile maziwa, vyazi au mkate. Hivyo, ndizi ni tunda linalonivutia sana kwa ladha yake, urahisi wake na faida yake yaki afya.

Ungemwambia akuwekee kama mwana lika, nina malengo makubwa katika kazi yangu. Kwanza, nataka kufikia ustadi mkubwa na ufanisi katika kazi yangu. Hii inamaanisha nataka kujua kila kitu kinachohusiana na kazi yangu, kufanya kazi kwa kiwango cha juu na kuhakikisha kila jambo ninalofanya lina matokeo mazuri. Pili, nataka kupanda cheo na kuwa kiongozi. Hii si kwa sababu ya cheo pekee. Bali nataka kuwa na uwezo wa kuongoza wengine, kuwasaidia wafanyakazi wenzangu, kufanikisha malengo ya pamoja na kutoa mchango chanya katika taasisi yangu. Kuwa kiongozi kunanifundisha ujasiri, uajibikaji na jinsi ya kushugulikia changamoto. Zaidi ya hayo, nataka kushiriki katika maendeleo ya jamii kupitia kazi yangu. Hii inamaanisha nataka kazi yangu isiwe tu njia ya kupata kipato bali iwe ya maana ikisaidia watu wengine kueneza maarifa na kutoa huduma zinazoboresha maisha ya watu. Mwisho, nataka kujijenga kimsingi na kifedha ili niwe huru na niweze kusaidia familia yangu na wale wenye mahitaji. Hii inaleta furaha ya ndani na kurithika maishani. Kwa kifupi, malengo yangu ni kuwa mtaalamu, kiongozi na mtu anayefanya kazi yenye maana. Ikisaidia sio tu maendelo yangu bali pia ya wanao nizunguka.

Kama mwanarika, mimi hutazama video mtandaoni kwenye TikTok. TikTok ni jukwaa la burudani na elimu ndogo ndogo ambapo unaweza kuona video fupifupi zenye urefu wa sekunde chache hadi dakika mmoja au mbili. Napenda TikTok kwasababu inatoa burudani ya haraka, mafunzo madogo madogo na video za kuchekesha au kuelimisha zinazoweza kunifanya nijifunze kitu kipya bila kutumia mda mwingi. Zaidi ya hiyo, TikTok hutoa fursa ya kuona mitindo ya maisha, muziki, mapishi, michezo na changamoto za vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Hii inapanua mtazamu wangu na kunifundisha kuhusu tamaduni na maisha ya watu wengine. Pia tiktok ni rahisi kutumia unaweza ku scroll video moja baada ya nyingine kwa urahisi na unapata video unayopenda unaweza kushare au kui save Hivyo sehemu nzuri ya burudani na kujifunza ni kwa wakati mmoja hasaa kama huna mda wakutazama vipindi virefu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Kama mwanarika, maziwa ni mlo muhimu kwangu kwa sababu ni chanzo kizuri cha afya. Maziwa yanatoa kalsiamu ambayo husaidia misuli na mifupa yangu kukua imara na mwenye nguvu. Pia, maziwa yana proteini na vitamini zinazosaidia mwili wangu kuwa na nguvu na yenye afya njema. Na zaidi ya hayo, napenda maziwa kwa sababu ni rahisi kumeza na kutengeneza vinywaji au vyakula vingine. Kwa mfano, ninaweza kuchanganya na unga matunda au hata chai na kutuo ladha tamu na virutubisho zaidi. Pia, kunywa maziwa kunanifanya nijesikie utomoni na furaha, hasa asubuhi na baada ya mazoezi. Ni mlo wa haraka na mzuri hunisaidia kuanza siku vizuri na kupata nishati ya ziada.

Nina sheherekea sikukuu kwa njia maalum na yenye furaha. Kwa mfano, nasheherekea kwa kushirikiana na familia na marafiki kuandaa chakula kizuri. Kuandaa chakula kizuri na kufanya michezo au burundani ndogo ndogo. Hii inanifanya. Inafanya sikukuu kuwa ya furaha na ya kipekee sio tu kwa kula. Pia, bali pia kwa kushirikiana na wengine. Pili na sheherekea sikukuu kwa kuvaa mavazi mazuri au mavazi maalum. Jambo linalo ongeza furaha na heshima kwa siku hiyo. Kuvaa mavazi mapya au safi kuna nifanya nijisikie maalum na kuonyesha hesi heshima kwa sherehe. Zaidi ya hayo, napenda kubadilisha zawadi au salamu na watu wengine. Hii ni sehemu ya sherehe inayofundisha upendo mshikamano na kushirikiana. Mwisho, nasheherekea sikukuu kwa kutambua maana yake kama sherehe ya kidini, tamaduni, au kumbukumbu ya tukio fulani. Hii hunifundisha kudhamini mila, desturi na historia na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii yangu.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kama mwanarika, kupiga picha kunanifurahisha kwa sababu kunanipa fursa ya kurekodi kumbukumbu muhimu katika maisha yangu. Kama sherehe, safari na nyakati nzuri nikiwa na marafiki na familia. Pia, kupiga picha kunanisaidia kuonyesha ubunifu wangu. Napenda kuchagua manthari mazuri mazuri ninapopigwa picha, mwanga mzuri na pembe mzuri ili picha ionekane ya kuvutia. Hii hunifanya nijisikie mwenye kipaji na mwenye kujiaminia. Zaidi ya hayo kupiga picha ku hunifundisha kuwa makini na mazingira yanayonizunguka. Ninajifunza kuona uzuri katika vitu vidogo kama vile maua, anga au tabasamu la mtu.

Ndiyo napenda chakula cha haraka hasaa snacks kama mwanarika napenda snacks kwa sababu ni rahisi kuliwa haraka, kunipa nishati na pia ladha ni tamu. Kwa mfano nachukulia chipsi, mikate midogo au biskwiti pale napohitaji kitu cha haraka Kisha niingie shule au mchezoni, zaidi ya hayo, chakula cha haraka hufanya wakati wa mapumziko kuwa na furaha Nikila snack na marafiki au familia inanifanya muda huo wa kucheka, kuzungumza au kushirikiana Pia, napenda snack kwa sababu inaweza kunisaidia kukata njaa bila kuhitaji mlo mzima. Hasa wakati sina muda wa kula chakula kikubwa au kupika Hii hufanya niwe na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku Kwa kifupi, napenda chakula cha haraka kama snack kwa sababu ya ladha yake, ni rahisi na hufanya mapumziko wakati wa burudani kuwa mzuri zaidi.

Kama mwanarika, ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye mafanikio na mtu wakuleta mabadiliko chanya katika jamii yangu. Napenda ndoto hii kwa sababu inaniwezesha kuangalia mbali na kufikiri jinsi ya kufanikisha maisha yangu na kusaidia wengine pia. Kwanza, nataka kufanikisha elimu yangu na kupata ujuzi wa kutosha. Kujifunza mambo mapya na kuwa mtaalamu katika eneo langu na kuna nifanya nijisikie kuwa na nguvu na uwezo wa kufanikisha ndoto yangu Pili, nataka kuwa kiongozi wa mfano mtu ambaye anasaidia wengine na kufanikisha malengo yao na kushirikiana kwa mshikamano ndoto hii inaniwezesha kuwa na usha wishi mzuri na kufanya kazi yenye maana katika jamii yangu. Zaidi ya hayo, ndoto yangu nikuwa na maisha yenye furaha na uhuru wa kifedha, ili niweze kusaidia familia yangu na wale wenye uhitaji. Hii inatoa furaha ya ndani na kurizika maishani. Mwisho, ndoto yangu kubwa ni kuwacha alama nzuri duniani, sio tuu kwa mafanikio yangu binafsi, bali pia kwa kufundisha, kusaidia, na kuhamasisha wengine kupanikisha ndoto zao.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula tofauti tofauti vipia. Kama mwanarika, napenda kujaribu vyakula vipia vya aina mbalimbali kwa sababu hunipa uzoefu mpia na kunifundisha tamaduni tofauti. Kila chakula kinaladha yake, harufu yake na namna yake ya kupikwa. Jambo hili linanifanya nijifunze zaidi kuhusu maisha ya watu wengine. Napenda kujaribu vyakula vyakeinyeji kama vile wali, ugali, mboga za asili, pamoja na vyakula vyakisasa kama pizza, chipsi na au baga Kuonja vyakula vipia hunifanya ni juwe ninachokipenda zaidi na pia inaongeza hamo yake ya kukula Zaidi ya hayo kujaribu vyakula vipya unanisaidia kupanua latha ya ulimi na kuna nifanya nisichoke kula chakula kimoja kila wakati. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na familia na marafiki hasa tunapopika na kula pamoja.

La, sina ndege wa kufugwa nyumbani ila ningependa kuwa na ndege mmoja. Kama monathika, ningependa kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani kwa sababu ni wanyama wazuri na wa kufurahisha. Ndege huleta furaha kwa kuimba na kutoa sauti nzuri, jambo linalofanya nyumba iwe na uhai na raha. Pia, kuwa na ndege kutanifundisha uwajibikaji, ningejifunza kuwapa chakula kwa wakati, kusafisha vibanda vyao, na kuwahudumia ipasavyo. Hii hunisaidia kukuza nidhamu na kujali viumbe wengine. Zaidi ya hayo, ndege ni rafiki mzuri. Ndege kama vile chiriku ni rafiki mzuri. Hasa wakati mtu yuko peke yake kama mimi hivi Huwaona wakiruka au kucheza kunanipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri Kwa kifupi ingawa sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa Ningependa kuwa na mmoja kwa sababu ataleta furaha Atanifundisha uwajibikaji na atanifundisha kuyapenda mazingira yangu ya nyumbani.

Kama mwanarika, somo langu la sayansi ndilo ninalopenda zaidi ni biolojia Napenda biolojia kwa sababu linanifundisha kuhusu maisha, viumbe, hali na mazingira ya nayotuzunguka Kila somo la biolojia linaeleza jinsi viumbe vinavyofanya kazi, kuishi na kuathiriana na mazingira yao Jambo linalonivutia sana Pili, napenda biolojia kwa sababu hunifundisha uwepo wa mwili wa binadamu, jinsi misuli, mifupa, moyo, na viungo vingine vinavyo shirikiana kufanya kazi vizuri. Kujua hili kunanifanya nijali afya yangu na kuelewa jinsi mwili unavyo fanya kazi. Zaidi ya hayo, biolojia hunifundisha uhifathi wa mazingira na wa wanyama. Jambo linalonifundisha kudhamini na kulinda dunia yetu Hii ni muhimu sana hasaa kwa vijana kama sisi ambao tunataka kuwa na dunia safi yenye uhai Kwa kifupi, napenda somo la biolojia kwa sababu lina nifundisha maisha, mwili wa binadamu na umuhimu wa kulinda mazingira.

Mwana rika, ninafanya mazoezi ya mwili kila siku au karibu kila siku kadri inavyowezekana. Mazoezi hufanya mwili wangu uwe na nguvu na wenye afya na uliojaa nishati. Unapenda kufanya, ninapenda kufanya mazoezi kama kukimbia, kucheza mpira, kuruka kamba au kufanya mchezo ya nguvu. Pili, mazoezi husaidia kujenga misuli na kuimarisha mifupa. Jambo muhimu hasaa kwa vijana kama sisi ambao bado tunakua. Kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, ninajifunza nidhamu na jinsi ya kudumisha afya yangu. Zaidi ya hayo, mazoezi hutoa fursa ya kupunguza msongo wa mawazo, baada ya kufanya mazoezi, najisikia vizuri, na moyo wangu unajaa furaha na amani. Kwa kifupi, ninafanya mazoezi ya mwili mara nyingi kwa sababu husaidia afya, nishati, furaha na ukuaji mzuri wa mwili.

Nina malengo muhimu katika kazi yangu kama mwanarika. Kwanza, lengo langu ni kuwa mtaalamu na kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Nataka kufanya kazi yangu kwa bidii, kwa ubora, kuhakikisha matokeo ninayotoa ni bora na yanayokubalika. Pili, nina malengo la kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Dunia ya kazi inabadilika kila mara kwa mara. Hivyo, nataka kujifunza teknolojia mpya, mbinu mpya ya kazi na maarifa yatakayoniwezesha kuendelea kwa ubora zaidi kazini. Tatu, nataka kupanda cheo na kupata majukumu makubwa zaidi na kupata nafasi ya juu kunanipa fursa ya kuongoza wengine na kufanya maamuzi muhimu na kuchangia kwa kiwango kikubwa katika mafanikio ya taasisi au kampuni ninayofanyia kazi. Zaidi ya hayo, lengo langu ni kuwa na mchango chanya kwa jamii kupitia kazi yangu nataka niwe wa maana.